Muda wangu wa bure ninatumia kusoma vitabu. Vitabu imenisaidia kwa sababu ninajifunza vitu vipya na ninaongeza maarifa yangu. Pia wakati wa muda, nikona muda wa bure, ninafanya crocheting. Ninacrochet vitambaa. Na ninaweza kupata pesa, ninauza, hizo vitu ambavyo nimeshona alafu, nauza, ninapata pesa. Pia wakati mwingine ambao nikona muda wa bure, ninatembelea wagonjwa. Wakati mwingi ni wakati wa Jumapili, nakuwanga na muda wa bure sana. Kwa hivyo huo wakati natumia kutembelea wale wagonjwa, tunaomba pamoja, tunakula pamoja na nawatia moyo pia na hiyo kitu imenisaidia nimeweza kuunda marafiki wapya na pia nimeweza kusaidia watu kwa sababu ukitembelea mgonjwa anahisi vizuri, anahisi akona watu na atapona kwa haraka. Kwa hivyo, hivyo ndio wakati wangu natumia wakati nikona muda wa bure.